Yeah, ninapenda maua sana. Maua hufanya environment ipendeze yanafanya mazingira yawe bora na kuvutia Pia yanavutia wanyama tofauti tofauti kama vile vipepeo Pia maua hutengene, tumiwa na nyuki kutengeneza asali yeah, so maua yanafanya mazingira yawe ya kupendeza na pia kuna maua ambayo yakona harufu nzuri, harufu ya kuvutia na huwa haya maua kama haya basi hufanya mazingira yaonekane kuwa bora na yaonekane kuwa mazuri Ninapenda sana maua, ninapenda sana kutumia maua na ningependa sana kuwa hata na shamba la maua sorry maua yanatumiwa pia kuoneshana upendo kwa mtu So maua ni muhimu sana katika mazingira yetu.

Mara nyingi ninatumia mtandao wa kijamii kutengeneza marafiki wapya Hapa basi ninapoingia katika mitandao ya kijamii huwa na fursa ya kukutana na watu tofauti tofauti kutoka sehemu tofauti tofauti ambayo hii inaniwezesha kuchagua rafiki ama mtu ambaye anaendana na ile kiwango cha urafiki ama vile vigezo ambavyo nimeweka kwa urafiki Mara nyingi huwa ninajieka katika mazungumzo madogo madogo na watu katika mtandao na hatimai basi kujenga urafiki ambao unanisaidia katika kutengeneza marafiki wapya na katika kutekeleza mambo mengine ya jamii. So hiyo ndiyo nnjia ambayo ninatumia kutengeneza marafiki wapya. Kwa hiyo kutumia mitandao ya kijamii Pia ninapokuwa katika mikutano huwa na fursa ya kukutana na watu tofauti tofauti na basi pale ninapoongea na wao nikiona mtu ambaye tunafanana kimawazo ama yuko na mawazo sawia na yangu huwa mara nyingi ninapenda kutengeneza urafiki naye ili awe wa faida kwa maisha ya baadaye, kwa hiyo, hizo ndiyo njia zenye mara nyingi natumia sana katika kutengeneza marafiki wapya hata hivyo pia kazini napo huwa natumia the same same thing Naangalia kama kuna mtu mfanyikazi ambayo basi tunaendanisha na yeye, mara nyingi huwa nampa, nakuwa na nafast na yeye ya kutengeneza urafiki upya.

Ninapenda kuamka mapema hii Kuamka mapema huwa inanisaidia Kwa sababu siwezi, amka usiku ninapoamka usiku Basi ninakuta, si cha kuwa na sitakuwa na uwezo wa kumaliza, usingizi na basi kama usingizi haukuisha Hakika itanisumbua kwa siku Itanisumbua kwa siku sababu nitaanza pengine kuumwa na kichwa Kwa sababu ya usingizi Lakini ninapoamka mapema usingizi unakuwa umeisha kuliko kuamka usiku wakati usingizi nitakuwa sijapunguza ama sitakuwa nimelala vya kutosha Kwa hiyo ninapenda sana kuamka mapema kuliko kuamka usiku Kuamka mapema ni muhimu sana.

Ninatumia AI ama akili bandia hili kunisaidia katika kufanya research hua ninatumia sana akili bandia katika kuuliza maswali tofatofauti na kupata mwelekeo tofatofauti katika masuala magumu Napopata suala nigumu Basi huwa nina tumia Akilibandia ili kunisaidia kulifafanua zaidi Napia ninai tumia katika kupanua mawazo yangu ya kikazi pengine ya na kunisaidia katika kufanya majukumu fulani katika mawasiliano Nina tumia sana zana hiyo ya AI Hata katika kutengeneza picha fulani na pia ninatumia sana Zana za mawasiliano Ninatumia sana Zana za mawasiliano katika kuwasiliana na watu jamii marafiki Kwa hiyo ninatumia sana zana hizi katika mawasiliano sabu mawasiliano ni muhimu sana katika jamii na kuna vinye unaeza kaa mahali bila kwa mawasiliano Kwa hivyo mara nyingi sana natumia ama kila siku ninatumia zana izi za mawasiliano katika mawasiliano ama katika kuwasilisha jambo kwa wenzangu, kwa wafanyikazi wenzangu ama kwa hata kwa wanachamii.

Ninapopata kazi ya dharura basi mara nyingi huwa ninaweka mikakati thabiti ili nikaweze kuimaliza kazi hii kwa ule wakati unaofaa huwa ninaongeza wafanyikazi ama ninawahusisha wenzangu ili nikaweze kuimaliza kazi hii kwa wakati unaofaa na pia huwa nina tumia teknology ili inisaidie Ninatumia teknolojia ili inisaidie katika tokelezaji wa kazi hii na kuongeza mazao sababu ukitumia teknoloji Mara nyingi huwa naongeza uzalishaji ama naongeza ile kazi ama unafanya kazi iwe nyepesi na basi huwa unamaliza kazi haraka upesi kuliko kuifanya manually Basi napotumia nini napotumia mtandao ama napotumia teknoloji inanisaidia katika kufanya kazi kwa haraka na ninapoongeza wafanyi kazi Basi huwa kazi inaisha sababu The workload inakua inapungua na basi kila moja anakua anafanya kazi kwa upesi na kwa haraka hiyo basi kuhitimisha kazi hiyo kwa wakati ule ambao unafaa.

Ninapenda sana kusoma Motivational Books. Hivi ni vitabu ambavyo vinanisaidia katika kunitia motisha, iwe ya kikazi, iwe ya kimaisha. Inaniye vinanisaidia pia katika kukabiliana na changamoto ambazo nakutana nazo kwa maisha kwa sababu vinaongelelea uhalisia wa mambo. Jinsi watu walivyopata fursa ama walivyoweza kung'ang'ana ama kupitia katika hali fulani pia inasaidia katika kupanua mawazo kama vile ya kikazi Motivational books ama vitabu ambavyo vinatia moyo ni vitabu muhimu sana ambavyo nimependa sana kuvisoma Ninapenda sana kuvisoma Kwa sababu sasa kila ninapovisoma Basi ninapata jambo jipya Ninapata kitu cha kunisaidia katika maisha katika kunifunza pia hata jinsi ya kuishi na watu wengine jinsi ninavyo stahili kufanya kazi zangu kupanga mikakati yangu So vitabu vya motivational huwa navipenda sana sana.

Ninapenda sana heshima heshima ni muhimu sana heshima ndio kila kitu Ukiwa na heshima basi hilo ni jambo la busara sana sababu heshima Inaleta mambo mazuri katika maisha ya mtu Ukiwa na heshima uwe Unaheshimu kila kitu Unajiheshimu we mwenyewe kwanza Unaheshimu muda Unaheshimu wenzako Unaheshimu kazi yako Unaheshimu hata pia mwili wako mwenyewe na hivyo basi mambo yatakuwa sawia Hayata haribika Lakini pasipokuwa na hshima Basi unapata kila kitu Hakiendi vinye kinastahili kuenda sababu gani kama ni muda huheshimu Basi utakosekewa ama mambo yatako koseko upande wako kama ni kazi huheshimu Basi hatimaye, unaeza timuliwa kazini, unaeza fukuzwa kazi, unaeza, ya, na ukifukuzwa kazi sasa, hautakuwa na mshahara So hiyo inafanya nini? Inaweza kuletea madhara Lakini ukiwa na heshima, ukiwa na heshima, mara nyingi hiyo ita inasaidia katika kuishi vizuri na watu heshima ni kitu muhimu, uki heshimu mkubwa, uki heshimu mdogo, basi hatimaye, pia na wewe utapata ile heshima Sasa hautakuwa na shida, watu watakupenda na watu watakuwa wanataka kusikiza tokase kwako sana utakuwa mfano wa kuigwa na watu wengi sana wataangalia mienendo yako na hakika sababu kiheshima ni kila kitu basi nidhamu itaboreka na kazi yako pia itaonekana na itakua na matunda.

Ninapenda sana kuzungumza na marafiki zangu kutiana moyo Kushare ideas za kazi za kimaendeleo na baada ya hapo basi kama ni kuenda sehemu za kuburudika ndipo tunaenda lakini mara nyingi sana huwa ninapenda sana kushiriki na wao katika mazungumzo ya kibiashara ama mazungumzo ambayo yanaleta faida katika maisha mazungumzo ya kutiana moyo, ya kuhimizana, ya kuju juzana ni nini chenye mwenzako anafanya ili kufanya nini kujikimu katika kimaisha ama ili kujiendeleza kimaisha Basi tunapokuwa na mazungumzo kama hayo huwa watu wanafunguana akili wanafunguana macho wanaona jinsi jambo kama lilikuwa limefikia mtu mwisho Basi hatimaye ataona mwangaza ataona njia yaku ya kufanya ili aweze kutoka katika tatizo ambalo ako nalo So baada ya hapo basi ndiyo kama ni burudani Tunaenda kuburudika Lakini kiini sana cha chenye na ninafanyanga Nikipatana na marafiki zangu Basi ni kutiana moyo na kuzungumza na kushare ideas ya hiyo kitu muhimu sana tunapenda kufanya wakati tunapokusanyika pamoja, tunapojumuika pamoja kama marafiki na hiyo huwa imetusaidia sana katika kujiendeleza exchanging ideas hiyo ni jambo muhimu sana katika maisha ya watu.

Kila asubuhi niamkapo basi huwa jambo la kwanza kabisa ni kumshukuru mungu kwa ulinzi ambao amenipea usiku wote na baada ya hapo baada kumshukuru mungu Pia ninakabdthi siku mbele zake ninamuomba tena anilinde kwa siku yote Alafu baada ya hapo basi huwa ninafanya zoezi kidogo kabla niingie kwa kitanda ni lale huwa ninafanya zoezi kidogo mara mingi sana nafanya situps na pressups kwa room tu pamoja na ile roller hii inasaidia katika kuimarisha afya yangu ama mwili wangu Nikifanya zoezi basi ninakuwa imara kiafya Nikifanya zoezi basi ninakuwa imara kiafya Nikifanya zoezi basi ninakuwa imara kiafya baada ya zoezi basi huwa ninaangalia chakula cha asubui ama breakfast Naanywa chai sana asubui na baada ya kunywa chai Basi hatimaye Ninaanza kujiandaa na kutoka kuenda kazini niende kazini ya halafu ya na siku yangu ianze hivyo ndivyo ninafanya Kila asubuhi niamkapo kumshukuru mungu, kujitayarisha na kuenda kazi.

Nime wahi jaribu chakula cha Holland ambayi ni likuwa inaitwa cookies Kuna vyenye walikuwa wanaita hiyo hiyo cookies Hii ilikuwa tamu Yeah so ninapenda sana kujaribu vya kula vya kigeni though lakini sometimes unapata vina niletea shida kwa tumbo Kwa sababu sikila chakula ambacho huja kizoea kita kubalika na tumbo vingine utakula Usikie tumbo inakuma Uumwe na tumbo uendeshe ama hata ugonjeke kabisa Lakini hii ni kwa sababu Unapata tumbo haija zoea vyakula kama hivyo So nimpaka iende izoe ndio ukila sasa iwe kiwe hakiezi kukudhuru.

Maranyingi ninatumia ninalinda faragha yangu katika mtandao kwa kutumia nenosiri ama password ya hili ndilo ndio nina zingatia sana wakati ninahifadhi faragha yangu katika mitandao Ninapoweka password ama neno siri huwa lina nisaidia kuweka usalama katika faragha zangu mtandaoni sasa kupitia hii basi kuna kuwa na usalama katika data ama katika faragha zangu mtandaoni ambapo hakuna yeyote anayeweza kuzi access ama kuzifikia Kwa sababu mpaka uweke ile nenosiri ambalo hili nenosiri ni siri yangu na siwezi kulishiriki na yeyote yule kwa sababu unaweza shiriki na mtu naye akashiriki na mwingine hivo basi halitakuwa neno siri tena litakuwa neno la kila mmoja lakini ninapoweka faragha zangu basi mara nyingi huwa naweka neno siri ambalo linakuwa tu siri yangu mimi mwenyewe.

Malengo yangu kazini ni kuona kile ambacho ama yale majukumu yangu, malengo yangu yametimia. Ndiyo malengo makubwa kabisa, nikonayo katika kazi yangu, nione kile ambacho nilikuwa na panga kufanya. Basi nimekifanya na kimekamilika ipaswavyo. Basi huwa nikiona kila kitu kimefanikiwa huwa ninasikia furaha, ninasikia amani na naona malengo yangu ya mefanya nini? Yametimia na malengo yangu ni kuona kile chenye nafunza Because I am a teacher kile chenye nafunza Watoto wamepata kukielewa vizuri na wanaweza kujisaidia ama kufanya bila ya usaidizi wangu na ili wakapate kufanikiwa katika maisha yao So kufanikiwa kwa wenzangu Pia hayo ni mafanikio kwangu na ninafurahia sana hayo ndio malengo yangu katika kazi.

Ninafuatilia timu ya mchezo wa kandanda ya Manchester United, hii ni timu ambayo nimeipenda kutoka utotoni Nilipojua tu mpira hivi basi timu ya kwanza kujua ilikuwa Manchester United na nakumbuka sana kuhusu huyu kocha Alex Ferguson ambayo huyu likuwa kocha bora katika team hii ya Manchester United Napendelea sana kuifuatilia Napendelea sana ku kutazama michezo yao Ninapendelea sana kutazama michuano yao ya na ninapenda sana naisi vizuri ni kiwaona basi wameshinda hiyo ndiyo furaha yangu na napenda wachezaji wake napenda hata ule kocha ambaye amekucha Michael Carrick ua nampenda sana kwa sabu ya utendaji wo wake wakazi napenda players vinye wanajituma na hakika naona kuna mabadiliko katika timu.

Ninapenda kutembea sana Bisham of Kwendu mabahari hapa basi ni mahali ambapo ninapenda sana kutembea Wakati wa likizo dogo Ninapenda sana kutembea maeneo haya ya bahari, ya ufuoni wa bahari sehemu hii huwa inanipendeza Kwa sababu ukifika kule unakutana na watu kutoka sehemu mbali mbali za nchi hata za dunia So ile kule kutangamana na watu tofauti tofauti huwa hata inaweza kupanua mawazo yangu na sababu utakutana na watu ambao wako na kazi wako na biashara Sasa mnapozungumza basi pale ukipata nafasi ya kuzungumza na mmoja wawili Hata unezajipata umeangukia connection na uweze Unafunguka kimawazo, unaweza pata umeangukia connection ambayo inaweza kutoa mahali pazuri sana So, ufuoni wa bahari napenda sana kutembea na mbali nakutana na watu pia ni mahali kwenye ninaweza burudika mimi mwenye binafsi Ninaweza kuogelea, ninaweza kupunga ule upepo na kujipa raha sababu hilo ndiyo ni jambo muhimu sana katika maisha ile ya kujipa raha wewe mwenyewe na sehemu kama hii basi ni sehemu sahihi sana ambayo ninapenda kutembea ili nikaweze kupata fursa ya kujivinjari na kuogelea na kutazama jinsi mawimbi yanakuja kuogelea yah So kucheza na ule mchanga wa bahari pia inapendeza inapendeza.

Ninapotambua makosa kazini, basi huwa maranyigi sana, nina angalia sababu ya makosa haya, ni nini kimesababisha makosa haya na ninapokitambua basi huwa ninafanya mikakati ya kuzuia kisi fanyike tena ama jambo hilo lisi fanyike tena ili nikaweze kuhepa amakosa kama hayo tena ya sitokee katika kazi na basi pia naweza kushirikisha wenzangu Wanisaidie kuangalia mahali kwenye kosa hili limefanyika Ninapofanya hivyo basi huwa maranyingi Ninapata usaidizi, ninapata chanzo cha makosa na ninaweza kuelewa ama ninafahamishwa ni kitu gani ambacho haki kufanyika ama kilifanyika vibaya kilicho pelekea makosa kama hayo kufanyika Basi nikishiriki na wenzangu vile maranyingi huwa napata suluhisho haraka Hata kuliko mimi mwenyewe ni anze kutafuta makosa kwenye yako So nikipata kuna makosa fulani ninarekebisha kama ni pengine utepetevu wa mfanyi kazi fulani huwa nina mkanya na mara nyingi akisikia Basi tunaendelea vizuri na kazi na makosa kama hayo hayawezi Jirudia tena baadaye kwa sababu ni ile chanzo kinapugundulika Hakika kila kitu tena kina kuwa sawa kina run smoothly na kazi inaendelea inasonga mbele.

Ninapenda sana kupanda milima Napenda sana kupanda milima na hili hili ni zoezi muhimu sana It's a nice experience kupanda milima Ingawaje inachokesha, inachosha Lakini unapata ukifika pale kilele cha mlima Basi ni achievement ambayo utakua umefanya nini umeitengeneza ama umejiundia wewe mwenyewe so kupanda milima ni zoezi tosha, ama ni zoezi ni zoezi sana sana kwa miguu unapata kupanda milima kunachokesha ndiyo lakini unapata kama ni kusweat unasweat sana na hakika basi unaweza ukishamaliza zoezi hilo hakika unakua unakua sawa unakua sawa kabisa ndio utakuwa utachoka Lakini ukifanya ukipanda siku mbili siku tatu ya nne basi ule uchovu Unaanza kupungua kwa sababu utakuwa umefanya nini Umezoea So ni si rahisi Si rahisi Si rahisi Lakini ni muhimu ndio maana mimi huwa napenda sana kupanda milima Ninapenda sana kupanda milima na huwa ninajipea kama changamoto vile Ninajipea a challenge Leo nifike mahali fulani siku nyingine nifike mahali fulani na hatimaye basi siku sijazo nikaweze kufika hata kilele cha mlima mbota Kwa nimepania kufanya nini? Kupanda.